Ninajifurahisha wakati wa furaha kwa kufanya mambo yanayoniletea amani ya akili, mshikamano na burudani. Kwanza napenda kushirikiana na familia na marafiki, kucheka, kuzungumza, kushirikiana katika shughuli za kijamii au ata kula pamoja. Ushirikiano hunifanya nijisikie furaha zaidi na kuimarisha uhusiano wa karibu. Pili na penda kufanya shughuli zinazo penda binafsi kama kusoma kitabu, kusikiliza mziki, kutazama filamu au kutembea inje. Hizi hufanya furaha yangu iwe ya kweli na kunipa muda wa kupumzika akili na kujiburudisha. Zaidi wakati mwingine hupenda kujishughulisha na burudani za inje kama michezo ya riadha, matembezi au kuangalia mandhari nzuri. Shughuli hizi hufanya furaha yangu iwe ya mwili na akili na kunipa motisha na nishati mpya kwa ujumla ni najifurahisha kwa kuunganisha burudani, mshikamano kwa kijamii na kupumzika kwa akili na mwili. Njia hizi hunifanya nijisikie furaha ya kweli, amani na kuridhika na kunisidia kuendelea na maisha kwa mtazamo chanya.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani kwa njia inayokuwa na maana. Si tu kwa upande wa mali, bali pia kiroho, kielimu na kijamii. Natamani kuwa mtu anayejitegemea, mwenye uthabiti wa maisha, na anayefanya kazi au shughuli inayosaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Ndoto yangu pia ni kuendelea kukua kielimu na kitaalamu, kupata ujuzi zaidi na uzoefu unaonifanya niwe mtaalamu bora katika ninachokifanya. Kupitia maendeleo hayo ningependa kuwa mfano mzuri kwa jamii, kwa vijana na wale wanaonizunguka, kuonyesha kuwa bidii, nidhamu na uvumilivu vinaweza kuleta mafanikio. Zaidi ya hapo nina ndoto ya kuwa na familia yenye amani na mshikamano. Kuishi maisha ya heshima na kuwasaidia wale wanaohitaji msaada. Kwangu mafanikio ya kweli si mali pekee, bali pia furaha, afya njema, amani ya akili na mahusiano mazuri. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yenye kusudi, kuthamini maadili na kuacha alama nzuri katika maisha ya wengine. Ili hata baada ya muda mchango wangu uwe na maana.

Kumbukumbu yangu ya kutisha ni pale nilipokuwa ndani ya gari wakati wa ajali ndogo barabarani. Ingawa hakuna aliyejeruhiwa vibaya, tukio hilo lilinifanya nijisikie hofu kubwa. Na mshtuko kwa sababu gari lilipinduka kidogo na barabara ilikuwa imelemewa. Kumbukumbu hiyo ilibaki kwa sababu nilihisi hisia zote kwa nguvu. Mshtuko, wasiwasi na hofu ya kutokea jambo mbaya zaidi. Baada ya tukio nilijifunza umuhimu wa kuwa makini barabarani, kuvaa kofia ya usalama na kuzingatia sheria za usafiri. Kumbukumbu hii ya kutisha pia ilinifanya nijue thamani ya usalama. Na maisha na kuniacha nikiwa makini zaidi kwa vitendo vyangu vya kila siku. Kwa ujumla, ni tukio lililonishughulisha kiakili na kimwili lakini pia lilinifundisha somo muhimu la maisha.